Hujambo, naweza kusema kwamba muda wa familia, ama muda na familia ni muhimu sana. Na kwa kawaida kwetu sisi muda huo unatumika vyema zaidi katika kujumuika pamoja, kupiga gumzo pamoja, kujuliana hali na vile vile labda kushiriki mlo pamoja. Kwa hivyo ni naweza kusema kwmba ni muda wa muhimu sana kujua ama kusemezana na kujuliana hali kujua kama kuna mambo fulani ambayo wanapitia watu wa familia. Lakini iwapo swali ni kwamba muda huu na unatumika vipi naweza kusema kwamba njia nzuri zaidi ambayo pia ndio tumika sana kujumuika pamoja, kukula pamoja, nakunyuwa na kueza kujuliana hali na kueza kuzungumuza na nafikiri ndio njia mwafaka zaidi ya muda na familia kutumika asante.

Hujambo, napenda kusema kwamba baina ya michezo ambayo nimetizama kwa miaka ya hivi karibuni. Naweza kusema kwamba mchezo ambao napenda na ningetaka kujaribu ni mchezo wa golf. Maanake mchezo huu unachezwa kwenye mazingira mazuri sana na vile vile sheria na kanuni zake ni naweza kusema kwamba ni zinawiana na tabia nzuri. Si mchezo wa miili ya wachezaji kukutana ama ile ambayo inajulikana kwa kimombo kama contact spot kwa hivo ni mchezo mzuri kwa mtu ambaye labda amefika katika umri fulani ambao huenda nguvu za kimwili za kucheza mchezo kama kandanda ama michezo mingine ambayo inahitaji nguvu nyingi za kimwili labda imewadia wakati ambao labda unahitaji kucheza michezo ambao kidogo una utulivu na una sheria tu nzuri ambazo hazikinzani na labda hali yako ya mwili ama afya ama mambo kama hayo kwa hivyo ningeweza kusema kwamba mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa golf Asante.